Kushughulikia makosa kazini ni jambo muhimu sana kwa sababu makosa ni sehemu ya maisha ya kazi na ya kujifunza kwa mtazamo wangu hakuna mtu mkamilifu na kila mfanyakazi bila kujali uzoefu wake anaweza kufanya kosa wakati fulani. Kinachofanya tofauti kubwa, sisi kutokufanya makosa kabisa, bali ni namna mtu anavyokubaliana nayo. Anavyokubali na anavyotumia kama fursa ya kujifunza na kujiboresha kwanza kabisa kwanza kabisa, ninapogundua nimefanya kosa kazini jambo la kwanza hufanya ni kulikubali bila kujitetea au kulaumu wengine kukubali kosa kunahitaji ujasiri na uaminifu lakini ni hatua muhimu sana ninajua kuwa kuficha kosa au kulikana kunaweza kuleta madhara makubwa zaidi hasaa kama kosa hilo litathiri kazi ya timu wateja au taasisi kwa ujumla kwa hivyo, ninachagua kuwa ukweli mapema hata kama hali hiyo inaweza kuwa ngumu au ya kuogopesha baada ya kukubali kosa, chukua muda kulielewa kwa kina ninajiuliza maswali kama kosa hili lilitokea kwa sababu gani. Je ni uzembe ukosefu wa uelewa msongo wa mawazo au mawasiliano duni hatua hii hunisaidia kutambua chanzo halisi cha tatizo badala ya kushughulikia dalili zake tu kwa kuelewa sababu ya kosa ninaweza kuepuka kulirudia tena siku za baadaye hatua inayofuata ni kuwajulisha watu husika husika kwa wakati unaofaa kama kosa linamhusu msimamizi, mfanyakazi mwenzangu au mteja, huhakikisha wanajulishwa mapema kwa heshima na uwazi. Ninapotoa taarifa, huhitaji kuelewa kilichotokea bila visingizio na pia kuonyesha kuwa niko tayari kuchukua jukumu la kushiriki katika kutafuta suluhisho. Mawasiliano ya kazi husaidia kujenga uaminifu hata katika mazingira yenye hasa katika mazingira yenye changamoto baada ya hapo hujikita katika kutafuta suluhisho badala ya kukaa nikijilaumu au nikijilaumu au kujilaumu kupita kiasi hujiuliza ni nini hujiuliza ni nini kifanyike kurekebisha kosa hilo ikiwa kosa linaweze kusahishishwa haraka chukua hatua mara moja kama linahitaji ushirikiano wa wengine, huwa tayari kuomba msaada au ushauri naamini kuwa kushirikiana katika kutatua tatizo ni bora zaidi kuliko kujitenga au kujaribu kulitatua pekee yangu bila mafanikio pia ninajifunza kutokana na makosa yangu kila kosa kila kosa nalofanya huliona kama somo muhimu kuandika au kukumbuka kilichotokea na kile nilichojifunza kutokana nacho hii hunisaidia kuboresha mbinu zangu za kazi kupanga muda vizuri au kuimarisha umakini katika maeno ambayo hapo awali nilikuwa dhaifu kwa mfano kama kosa lilitokane na kutojua kazi vizuri hujifunza umuhimu wa kufanya ukaguzi wa mwisho kabla ya kuwasilisha kazi vile vile najitahidi kuthibiti hisia zangu ninapo kubalia ninapo kabiliana na makosa. Nirahisi mtu kujisikia kujisikia aibu hasira au kukata tamaa anapokosea kazini hasaa kama kosa hilo linaathari kubwa hata hivyo hujitahidi hujitahidi kutulia na kujitambusha na kujikumbusha kuwa kosa moja halifanyi niwe mfanyakazi mbaya kudhibiti hisia hunisaidia kufikiria kwa utulivu na kufanya maamuzi sahihi baada badala ya kuongozwa na hofu au lawama zaidi ya hayo naheshimu maoni na mrejesho ninayopata kutoka kwa wakubwa au wenzangu baada ya kufanya kosa. Badale ya kuchukulia mrejesho kama mashambulizi binafsi kutazama kama njia ya kujifunza na kukua kitaaluma.